Naam napenda kupanda milima kwa sababu ni shughuli ambayo ni muhimu mkubwa katika maisha ya binadamu. Kwanza milima hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kwa kufanya moyo mapafu na misuli kufanya kazi kwa nguvu zaidi kwa kawaida mtu anayependa milima hupata mazoezi ya kutosha ambayo hupunguza magonjwa yanayotokana na kukaa bila kufanya shughuli kama vile unene kupita kiasi na shinikizo la damu. Aidha, mimi hupenda kupanda milima kwa sababu huchangia sana katika afya ya akili. Kwa wakati ninapo kuwa, ama kwa wakati ni napo kuwa sina kazi, napenda kupanda milima kwa sababu huimarisha afya ya akili yangu kwa kupunguza mawazo na msongo na kuondoa hasi na kuongeza utulivu kwa akili. Pia hunijenga ujasiri uvumilimu na kujiamini. Na hivyo ndivyo ninavyopenda kupanda milima kila wakati.